Ndiyo, mimi napenda muziki wa jadi. Hii ni kwa sababu muziki wa jadi una mafunzo mengi, na pia unapendeza. Pindi ambapo unaosikiza ukiwa umetulia mahali popote pale.

Mimi hufanya marafiki wapya pindi ambapo ninapokutana na watu, tunawasiliana kwa njia moja au nyingine. Kuelewana kwa njia moja au nyingine, na hapo ndipo tunapoelewana na kujenga urafiki.

Kampuni ya teknolojia ambayo ninayoiamini ni kampuni ya kilimall. Unapoagiza vitu katika kampuni hio huwa wanakusafirishia kwa muda ambao unastahili na ikiwa katika hali nzuri na ya kupendeza.